Jukumu ambalo nalipenda zaidi kazini ni jukumu la usimamiaji kwa ufanisi kwa maana huwa ninapenda sana kusimamia vitu kwa ufanisi. Kuna asilimia kubwa ya kazi ambazo zinahusisha utekelezaaji ambazo zinahusisha kushirikana na wengine lakini mimi huwa napenda sana kazi ambayo inahusisha kusimamia ili kitu kiweze kwenda katika njia nzuri zaidi.

Kwa upande wa chakula cha haraka sio mpenzi sana ila kuna wakati huwa nalazimika kutumia hususan ni zile nyakati ambazo huenda chakula cha kawaida kimeisha au ni ngumu kupata chakula cha kawaida kwa wakati husika kwaiyo huwa ninaenda sehemu ambazo huuzwa chakula cha haraka ili niweze kupata ili niweze kuondokana na ile kazi ya njia ambayo imenikuta.